Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele changu kikubwa kazini linapokuja suala la mawasiliano ni uwazi, heshima na uwelewa wa pamoja. Ninaamini kuwa mawasiliano bora ndiyo msingi wa mafanikyo ya mtu binafsi na yatimu kwa ujumla. Bila mawasiliano mazuri, hata malengo ya liyowazi yanaweza kushindikana kutekelezwa ipasavyo. Kwanza kabisa, uwazi ni jambo la msingi sana kwangu. Ninapowasiliana kazini, huhakikisha ujumbe ninaotoa unaeleweka vizuri na hauna utata. Huwazi hunisaidia kuondoa mkanganyiko, upunguza makosa na huongeza ufanisi wa kazi. Ninapotoa maelekezo au kushiriki taarifa huhakikisha kila mshiriki wa timu anaelewa ni anachotarajiwa kufanya muda wa utekelezaji na malengo ya kazi husika. Pili, kusikiliza kwa makini ni kipaumbele muhimu katika mawasiliano yangu kazini. Mawasiliano sio kuzungumza tu, bali ni kusikiliza pia. Ninapowasiliana na wenzangu au wasimamizi, huwapa na fasi ya kueleza mawazo yao, changamoto zao na mapendekezo yao. Kusikiliza hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti, kutatua machachizo ya ufanisi na kujenga mahusiano mazuri ya kikazi. Tatu, ninazingatia sana heshima katika mawasiliano. Kazini, watu hutoka katika tamaduni, elimu na mitazamo tofauti. Kwa sababu hiyo, uhakikisha ninatumia lugha ya heshima, sauti nzuri na mtazamo chanya ninapowasiliana. Hata pale panapokuwa na tofauti za maoni au changamoto, ninajitahidi kuwasiliana kwa njia ya staha bila kuumiza au kudharau wengine. Nne, mawasiliano ya wakati muafaka ni kipaumbele kingine muhimu. Ninahakikisha taarifa muhimu zinawasilishwa kwa wakati unaofaa ili kuepuka kuchelewesha kazi au kuleta mkanganyiko. Kwa mfano, kama kuna mabadiliko katika ratiba ya kazi au maelekezo mapya, huwasilisha taarifa hizo mapema ili kila mtu aweze kujipanga vizuri. Tano, ninathamini sana mawasiliano yenye malengo. Ninapowasiliana kazini huwa na lengo mahususi. Iwe ni kutoa taarifa, kutatua tatizo, au kuboresha utendaji. Hii unisaidia kuepuka mazungumzo ya sio na tija na kuhakikisha muda wa kazi unatumiwa vizuri. Mawasiliano yenye mwelekeo husaidia timu kufikia matokeo ya nayotarajiwa kwa haraka na kwa ufanisi. Sita, kutoa na kupokea mrejesho wa kujenga ni sehemu muhimu ya kipaumbele changu katika mawasiliano. Ninaamini mrejesho mzuri husaidia kuboresha utendaji na kukuza ujuzi. Ninapotoa marejesho hufanya hivyo kwa njia ya chanya na ya kusaidia. Hufanya hivyo kwa njia ya chanya na kusaidia nikilenga kuboresha kazi badala ya kumshambulia mtu binafsi. Pia niko tayari kupokea mrejesho kutoka kwa wenzangu na kutumia kujiboresha. Saba, ninazingatia matumizi sahihi ya njia ya mawasiliano. Kazini, kuna njia mbalimbali za mawasiliano kama ana kwa ana, barua pepe, simu, mfumo ya mtandaoni, kipaumbele changu cha kuchagua njia inayofaa kulingana na ujumbe unaotajika. Kwa mfano, masuala nyeti au muhimu zaidi hupaswa kujadiliwa ana kwa ana au kwa mazungumzo ya moja kwa moja huku taarifa za ku kawaida zikipelekwa kwa maandishi. Mwisho kabisa, kipaumbele changu kikuu katika mawasiliano kazini ni kujenga ushirikiana na mazingira mazuri ya kazi. Mawasiliano bora huimarisha uaminifu, huongeza mshikamano wa timu na huleta mafanikio ya pamoja.

Je, unapenda kujifunza historia? Ndiyo, napenda sana kujifunza historia kwa sababu historia hunipa uwelewa mpana kuhusu maisha ya binadamu, maendeleon ya jamii na sababu zilizoleta hali tulio nalo leo. Kujifunza historia hunisaidia kuelewa tulikotoka tulipo sasa na hata kunipa mwanga kuhusu tunakokwenda kwa jamii. Kwanza kabisa, historia hunifundisha mafunzo muhimu ya mahisha. Kupitia historia, tunajifunza mafanikio na makosa ya watu wa zamani. Kwa mfano, historia ya vita, utawala na mabadiliko ya kijamii hutufundisha umuhimu wa amani, haki na ushirikiano. Ninapojifunza historia huwa na uwezo wa kuepuka kurudia makosa yaliyowahi kufanywa hapo awali. Pili, napenda historia kwa sababu hunisaidia kuelewa utamaduni na utambulisho. Kila jamii ina historia yake inayounda lugha, mila, desturi na maadili. Kujifunza historia hunifanya nijivunie asili yangu na kuwaheshimu watu watana maduni nyingine. Pia hunisaidia kuelewa kwa nini jamii fulani zina mtazamo au tabia fulani katika maisha ya leo. Tatu, historia hunipanua fikra na uwezo wa kufikiri kwa kina. Kujifunza matukio ya zamani hunihimiza kuuliza maswali kama vile kwa nini tukio fulani lilitokea, nani halihusika, na matokeo yake yalikuwa nini. Hii hunijenga katika uwezo wa kuchambua taarifa, kutadhmini vianzo na kufanya maamuzi kwa busara. Nne, napenda historia kwa sababu hunisaidia kuelewa mabadiliko ya dunia. Dunia imepitia mabadiliko makubwa ya kisiasa, kiuchumi na ki teknolojia. Historia hunionyesha jinsi, jamii navyobadilika kutokana na maisha ya jadi hadi ya kisasa. Kwa kuelewa mabadiliko haya, ninakua na mtazamo mpana kuhusu maendeleo na changamoto za sasa. Tano, historia hunisaidia kudhamini juhudi na mchango wa watu waliotangulia. Kupitia historia, tunajifunza kuhusu mashujaa, viongozi na watu wakawaida waliopambana kwa ajili ya uhuru, haki na maendeleo. Hii hunifanya ni dhamini amani na fursa tulizonazo leo kwa kutambua kuwa hazikuja kwa uraisi. Sita, kujifunza historia hunisaidia kuimarisha uzalendo na mshikamano wakijamii. Historia ya kimataifa hutuunganisha kama watu wenye kumbukumbu na malengo ya pamoja. Kujua historia ya nchi yangu hunijenga katika kuwajibika, kuheshimu taifa na kuchangia maendeleo yake kwa njia chanya. Saba, napenda historia kwa sababu hunivutia kama hadithi za maisha halisi. Historia inasimulizi nyingi za kuvutia, kuhusu ushindi, kushindwa, uvumbuzi na mabadiliko makubwa ya kijamii. Hadithi hizi hunifanya nijifunze kwa hamasa na shauku, tofauti na kuona historia kama masomo ya kukariri, tarehe na majina tu. Mwisho kabisa napenda kujifunza historia kwa sababu hunipa maarifa ya kudumu yanayonisaidia katika maisha ya sasa na ya baadaye historia hunijenga kuwa mtu mwenye uelewa upana na wenye busara na mwenye uwezo wakuona mambo katika mtazamo wa muda mrefu. Kwa jumla, napenda kujifunza historia kwa sababu hunifundisha, huniongoza na hunisaidia kuelewa dunia nafasi yangu ndani yake. Ninaamini kuwa jamii ni isiyoijua historia yake katika habari na hatari ya kurudia makosa ya zamani na kupoteza mwelekeo wa baadaye.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Leo nitaeleza ninachofanya kwanza ninapoanza kazi na nini hatua hizi ni muhimu ili nifanye kazi kwa ufanisi, nidumishe nidhamu na nipate matokeo mazuri. Kwanza kabisa, ninapoanza kazi ninajiandaa kisaiklojia na kimwili. Kabla hata sijaingia rasmi kwenye majukumu ya kazi nahakikisha nimefika kazini mapema au kwa wakati, kufika mapema hunipa nafasi ya kutulia, kupanga mawazo yangu na kuanza siku bila presha. Pia nahakikisha niko katika hali nzuri ya kimwili. Kwa mfano, nimekula kifunguakinywa au nimepata maji ya kunywa kwa sababu afya njema huongeza umakini zaidi. Hatua ya pili ni kusafisha na kupanga eneo langu la kazi. Nikifika kazini nanapenda kuhakikisha dawati au sehemu ninayofanyia kazi iko safi na imepangwa vizuri. Hii ni muhimu kwa sababu mazingira safi hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu. Pia kupanga vifaa kama vile kompyuta, daftari, kalamu au mafaili hunisaidia kuokoa muda badaye badala ya kuanza kutafuta vitu katikati ya kazi. Bada ya hapo, ninakagua ratiba na majukumu ya kazi hiyo. Hii ni hatua muhimu sana. Ninaangalia orotha ya kazi nilizopanga kufanya, barua pepe, au maelekezo kutoa kwa msimamizi wangu. Kwa kufanya hivi, najua ni kazi zipi zinakipaumbele cha juu na zipi zinaweza kusubiri. Kupanga kazi mapema hunisaidia kuepuka mkanganyiko na kufanya kazi kwa mpangilio mzuri. Hatua inayofuata ni kueka malengo ya siku. Ninajiuliza. Leo nataka kukamilisha nini? Malengo haya yanaweza kuwa makubwa au madogo. Lakini ni muhimu yawe wazi na yanayo tekelezeka. Kwa mfano, ninaweza kujiwekea lengo la kumaliza ripoti fulani, kuhudhuria mkutano au kumaliza kazi fulani kwa muda uliopangwa. Malengo hunipa mwelekeo na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Bada ya kuweka malengo, ninaanza kazi muhimu zaidi kwanza. Mara nyingi, kazi ngumu au yenye umuhimu mkubwa ndiyo hupewa kipaumbele cha kwanza wakati nguvu na umakini bado ni mkubwa. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo baadae kwa sababu najua tayari nimekamilisha kazi kubwa. Pia hunipa ari ya kuendelea na kazi zingine ndogondogo. Wakati wakuanza kazi, ninahakikisha ninazingatia mawasiliano mazuri na wenzangu. Ninawasiliana wenzangu kwa heshima na tabasamu kwa sababu mahusiano mazuri kazi hujenga mazingira na ushirikiano na amani. Ikiwa kuna maelekezo mapya au mabadiliko ya kazi, ninajitahidi kuyafahamu mapema ili nisifanye makosa. Pia, ninajikumbusha maadili ya kazi. Hii inajumuisha uaminifu, nidhamu, kuwajibika na kufanya kazi kwa bidii. Kujikumbusha maadili haya kunanisaidia kufanya kazi kwa uadilifu na kuheshimu sheria na taratibu za mahali pa kazi. Maadili mema hujenga heshima kati ya mfanyakazi na mwajiri. Kadhalika, ninajitahidi kuthibiti muda wangu vizuri. Ninapozanza kazi, huwa najua ni muda gani ninao na jinzi ya kuutumia. Kuepuka matumizi mabaya ya muda, kama vile kutumia simu bila sababu ya kikazi, hunisaidia kuwa na tija zaidi. Nidhamu ya muda ni msingi wa mafanikio kazini. Mwisho kabisa, ninajitayarisha kisaiklojia kwa sababu ya changamoto za siku. Najua si kila siku itakuwa rahisi. Kutakuwa na changamoto, makosa au presha. Hata hivyo, ninajipa moyo kwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kuboresha uwezo wangu. Kunisaidia kuendele.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Kwa ujumla, ninapenda kuwa mahali palipo na amani, utulivu, na mazingira mazuri. Mimi ni mtu ninayependa mazingira yanayonipa nafasi ya kufikiri vizuri. Kufanya mambo yangu bila presha, na kuwa na furaha ya ndani. Mahali palipo na kelele nyingi, vurugu au msongamano mkubwa hunifanya nijisikie kuchoka haraka na kupoteza umakini. Kwanza kabisa, ninapenda kuwa mahali palipo na utulivu wa akili. Hapa nazungumzia mahali ambapo hakuna migogoro, ugomvi au msongo wa mawazo usio wa lazima. Utulivu hunisaidia kuwa na mawazo chanya na kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano, ninapokuwa nyumbani au katika maktaba tulivu, huwa najisikia huru kusoma, kujifunza au kupanga mipango yangu ya baadaye. Pili, ninapenda kuwa mahali palipo safi na nadhifu. Usafi ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu unaathiri moja kwa moja afya na hali ya moyo. Mahali pasipo safi hunifanya nijisikie kutokuwa na raha na wakati mwingine hata kuugua. Mazingira safi hunipa motisha ya kukaa pale kwa muda mrefu na kufanya shughuli zangu za ufanisi. Tatu, ninapenda kuwa mahali palipo na watu wenye heshima na mawasiliano mazuri. Siipendi sehemu ambayo watu hawaheshimiani. Wanatukanana au wanadharau wengine. Ninapenda kuwa karibu na watu wanaojali, wanaosaidiana na wanaozungumza kwa heshima. Kwa wakati, wakati ka mazingira kama haya hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano. Aidha, ninapenda kuwa mahali panaponifa fursa ya kujifunza na kujiendeleza. Vile vile, hii inaweza kuwa shuleni, kazini na hata katika jamii inayothamini elimu na maarifa. Mahali panapo nihamasisha kufikiri kwa kina, kuuliza maswali na kuboresha uwezo wangu, hunisaidia kukua kiakili na kitaaluma. Ninapenda mazingira yanayonipa changamoto chanya badala ya kunidhoofisha. Vile vile, ninapenda kuwa mahali palipo na uhuru wa mawazo na kujieleza. Ninapenda sehemu ambayo ninaweza kutoa maoni yangu bila kuogopa, kudharauliwa au kunyanyaswa. Uhuru huu hunisaidia kuwa mimi mwenyewe na kuongeza kujiamini. Mahali panapo kandamiza mawazo ya watu hunifanya nijisikie kutokuwa huru na kukosa furaha. Kwa upande mwingine, ninapenda pia kuwa karibu na mazingira ya asili. Sehemu kama bustani, vijijini au maeneo yenye miti na hewa safi hunipa faraja ya kipekee. Mazingira ya asili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha kusikia sauti za ndege, kuona miti na maua au kuvuta hewa safi hunifanya nijisikie nikiwa hai na mwenye nguvu mpya Zaidi ya hayo, ninapenda kuwa mahali panaponipa usalama usalama wa mwili na mali ni jambo muhimu sana mahali penye uhalifu, wizi au hatari hunifanya nijisikie wasiwasi muda wote. Ninapenda kuwa sehemu ambayo naweza kufanya shughuli zangu bila hofu. Iwe ni mchana au usiku. Pia, ninapenda kuwa mahali palipo na mpangilio mzuri wa maisha. Hii inajumuisha ratiba mzuri nidhamu na uwajibikaji. Mahali palipo na mpangilio hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kufanikisha malengo yangu. Kukosa mpangilio mara nyingi husababisha uvivu na kupoteza mwelekeo wa kimaisha. Kwa kumalizia, ninapenda kuwa mahali palipo na amani, usafi, heshima, usalama na fursa ya kujifunza. Mahali kama hapo hunifanya nijisikie furaha, kutulia na kujiamini, kwa sababu humsaidia mtu kutumia uwezo wake.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Leo nitaeleza ninavyo hisi kuhusu wasilisho, yaani kuwasilisha mawazo au kazi mbele ya watu, hisia ninazopata kabla, wakati na baada ya wasilisho, pamoja na umuhimu wake katika maisha ya masomo na kazi. Kwa ujumla, najihisi kuwa wasilisho ni jambo muhimu sana lakini pia lenye changamoto. Mwanzoni, mara nyingi huwambatana na hisia za wasiwasi au hofu kidogo. Hasa ninapojua nitazungumza mbele ya watu wengi. Hii ni hali ya kawaida kwa sababu kila mtu huwa na hamu ya kufanya vizuri na kuonekana anaeleweka. Kabla ya wasilisho, huwa najihisi na changanyiko wa hisia. Kuna wakati najisikia na wasiwasi, hasa nikijuliza kama nitakumbuka kila ninachoandaa au kama watu watanielewa. Pia naweza kuhisi mapigo ya moyo kuenda kasi au mikono kuwa na jasho. Hata hivyo, pamoja na wasiwasi huo, huwa pia najihisi nahamasa kwa sababu najua ninapata na fasi ya kushiriki maarifa na mawazo yangu na wengine. Wakati wa kujianda kwa wasilisho, hisia zangu hubadilika na kuwa za kujiamini zaidi. Ninapopitia mada yangu mara kwa mara, kuandika vidokezo, na kufanya mazoezi, huanza kujisikia nipo tayari. Maandalizi hunisaidia kupunguza hofu na kuongeza ujasiri. Hapa ndipo ninapogundua kuwa wasilisho ni jambo la kuogopa sana kama mtu hajajiandaa vizuri. Wakati wa wasilisho lenyewe, mwanzoni huweza kuwa na hofu kidogo. Hasa ninapoanza kuzungumza, lakini kadri ninavyoendelea, huanza kujisikia huru zaidi. Nikiona watu wananisikiliza, wanatikisa kichwa au kuuliza maswali, huanza kujisikia kuwa na mawasiliano mazuri nao. Hii hunipa nguvu na kujiamini zaidi. Wakati huo, hofu hupungua na kuwacha nafasi kwa umakini na uelewa wa mada ninayowasilisha. Pia, najihisi fahari ninapofanikiwa kueleza hoja zangu vizuri. Ninapoweza kuwasilisha ujumbe wangu kwa wazi na kuona watu wanaelewa. Hunipa furaha kubwa. Hii hunifanya nijisikie kuwa ninauwezo na wathamani katika kushiriki mawazo yangu. Wasilisho hunipa na fasi ya kuonyesha ujuzi wangu, ubunifu wangu na uwezo wangu wa kuwasiliana. Baada ya kumaliza mawasiliano, huwa najihisi nafuu na mwenye kuridhika. Hisia ya presha huondoka na kubaki hisia ya mafanikio. Hasa kama wasilisho limenda vizuri. Hata kama kuna makosa madogo, huwa najifariji kwa kujua kuwa nimejifunza kitu kipya. Kila wasilisho hunifundisha namna ya kuboresha sauti yangu, lugha ya mwili na njia ya kueleza mawazo. Kwa upande mwingine, najihisi kuwa wasilisho nifursa ya kujifunza. Kupitia maoni au maswali kutoka kwa wasikilizaji, ninaweza kugundua mambo niliyokosa au maeneo ya kuboresha. Hii hunisaidia kukuwa mzungumzaji bora zaidi siku hadi siku. Kwa hiyo, hata kama wasilisho halikuwa kamilifu, bado huwa na faida kwangu. Vile vile, najihisi kuwa wasilisho hujenga ujasiri. Kadili ninavyofanya wasilisho kwa mara nyingi, ndivyo ninavyozidi kuzoea kuzungumza mbele ya watu. Hofu hupungua tarib taratibu na nafasi yake kuchukuliwa na kujiamini. Ujasiri huu hunisaidia si tu katika masomo au kazi, bali pia katika maisha ya kila siku. Kwa jumla, hisia zangu kuhusu wasilisho zimekuwa chanya kadiri muda unavyo kwenda. Ingawa bado kuna wakati nahisi hofu kidogo. Ninaelewa kuwa wasilisho ni sehemu ya kujifunza na kujiboresha. Nimejifunza kuwa hofu si adui.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Kwa jumla, napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi, ya heshima na enye kuelewana. Mawasiliano ni sehemu muimu sana ya maisha ya binadamu, kwa sababu hutusaidia kueleza mawazo, isia na mahitaji yetu. Bila mawasiliano mazuri, kunaweza kutokea kutoelewana, migogoro au kuvunjika kwa mahusiano. Kwanza kabisa, napendelea mawasiliano ya ana kwa ana, yaani kuzungumza uso kwa uso. Njia hii unipa nafasi ya kuona sura ya mtu, luga ya mwili na hisia zake. Mawasiliano ya ana kwa ana hunisaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi Kwa sababu si maneno yake tu ya nayozungumza Bali pia matendo na ishara Pia hunijengea karibu na uaminifu kati yangu na ninayezungumza naye Pili, napendelea kuwasiliana kwa heshima na utulivu Hata kama kuna tofauti za maoni Ninapozungumza na mtu hujitahidi kutumia maneno mazuri, sauti ya chini na kusikiliza kwa makini. Kusikiliza ni sehemu muimu ya mawasiliano. Kwa sababu hunisaidia kuelewa mtazamo wa mwenzangu kabla ya kujibu. Mawasiliano ya haina hii upunguza migogoro na hujenga mawasiliano. Vile vile, napendelea kuwasiliana kwa uwazi na uaminifu. Ninapokuwa na jambo la kusema, upendelea kulisema kwa ukweli bila kuficha au kupotosha. Uaminifu hujenga mawahusiano imara na hufanya, watu wajisikie salama wanapozungumza nami. Mawasiliano ya uwazi hunisaidia pia kuepuka maneno ya nyuma au kutafursiwa vibaya. Katika nyakati za sasa, napendelea pia kutumia mawasiliano ya kiteknolojia pale inapobidi, kama vile simu, ujumbe mfupi, barua pepe. Njia hizi ni muhimu sana hasa pale umbali unapokuwa mkubwa. Hata hivyo, ninapozitumia hujitahidi kwa makini na maneno ninayotumia ili kuepuka kutoelewana. Mawasiliano ya maandishi yanaweza kupotoshwa kirahisi sana kama hayajaandikwa kwa uangilifu. Zaidi ya hayo, napendelea mawasiliano yenye staha na uvumilivu. Kila mtu anamtazamo wake, malezi yake na uzoefu wake. Kwa hiyo, ninapozungumza na watu tofauti hujitahidi kuwa mvumilivu na kuheshimu tofauti zao. Mawasiliano mazuri siyo kushinda hoja, bali ni kuelewana na kujenga mahusiano mazuri. Pia, napendelea mawasiliano yanayotoa nafasi ya kubadilisha mawazo.

Unapiga picha mara ngapi? Kwa upande wangu binafsi, napigia picha mara nyingi. Karibu kila siku. Sababu kubwa ni kwamba tunaishi katika dunia ya kidigitali, ambapo karibu kila mtu anasimu yenye kamera. Picha zimekua sehemu ya maisha yetu ya kawaida. Tunapiga picha za familia, marafiki, chakula, safari, matukio ya jamii na hata vitu vidogo vina vyotuvutia njiani kama vile machoyo ya jua au maua mazuri. Kwanza kabisa, napiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu. Maisha ya napita kwa kasi sana na wakati mwngini tunasahau matukio muhimu ya liyotokea zamani. Kupitia picha, tunaweza kukumbuka siku za furaha, sherehe, safari, au hata changamoto tulizo zipitia. Kwa mfano, picha za utotoni hutukumbusha tulikotoka na jinsi tulivyokuwa. Picha za familia hutusaidia kudumisha ukaribu na kihisia hata pale ambapo muda umepita. Pili, napiga picha kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Siku hizi majukua kama Facebook ya mehimiza sana utamuduni wa kupiga picha. Watu wengi hupiga picha ili kushiriki maisha yao na wengine. Kowa mfano, mtu akienda matembezini au akila chakula kizuri chenye mga hawa, mara nyingi kupiga picha na kuichapisha mtandaoni. Hii imenifanya kupiga picha kuwa sehemu ya wamasiliano ya jamii. Hata hivyo, sikila siku napiga picha kwa kiwango kile kile. Kuna siku ambazo napigia picha nyingi, hasa ninapokuwa kwenye tukio maalum kama sherehe, harusi, safari, au mkutano wakifamilia. Lakini kuna siku nyingine ambapo sipigi picha kabisa, hasa ninapokuwa katika shughuli nyingi au ninapotaka kufurahia muda bila kutumia simu. Sababu nyingine inayofanya ni pige picha ni kujifunza na ubunifu. Picha zinaweza kutumika kama njia ya kujifunza au kujieleza kisanii. Kwa mfano, mtu anayependa sanaa au uandishi anaweza kupiga picha za mazingira ili kupata msukumo. Wengine hupiga picha za masomo, ubao darasani au maandishi muhimu ili kuyarejea baadae. Kwa maana hii, picha si kwa ajili ya burudani tu, bali pia kwa elimu, lakini pia kwa upande watahadhari. Kupiga picha mara nyingi sana kunaweza kuwa na madhara. Wakati mwingine watu huzingatia sana kupiga picha kuliko kufurahia tukio lenyewe. Mfano mzuri ni mtu anayehudhuria tamasha au sherehe, lakini muda wote yuko kwenye simu kupiga picha au kurekodi video badala ya kuishi katika wakati huo. Hii inaweza kufanya mtu akose furaha halisi katika tukio hilo. Aidha, swala la faragha ni muhimu sana. Sikila wakati ni sahihi kupiga picha, hasa bila ruhusa ya wengine. Kuna maeneo au hali ambapo, kupiga picha kunaweza kuvunja haki za watu au hatasheria. Kwa hiyo, ni muhimu kujua nilini na wapi inapofaa kupiga picha. Kwa jumla, ningesema napiga picha mara kwa mara, lakini kwa kuzingatia sababu na mazingira. Napiga picha kuhifadhi kumbukumbu, kushiriki na wengine, kujifunza na kujieleza. Lakini pia ninajitahidi kuwa na mizani, ili nisije nikawa mtumwa wa kamera na kusahau kuishi maisha maisha halisi. Kwa kumalizia, kupiga picha nisehemu muhimu ya maisha ya kisasa, lakini inahitaji ubusara. Nivyema tujiulize kila wakati, je, napiga picha kwa sababu inamaana kwangu au kwa sababu tu ya mazoea?

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Kwa maoni yangu, napendelea kitanda cha kati kuelekea kigumu kidogo. Si kigumu sana, wala laini sana. Sababu kuu ni kwamba kitanda cha aina hii unipa usingizi mzuri, faraja ya mwili na husaidia hafia ya mgongo kwa ujumla. Kwanza kabisa, usingizi ni jambo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Tunapolala vizuri, miili yetu hupumzika, akili hupata nafasi ya kujirekebisha na tunapata nguvu ya kuendelea na shugli za kila siku. Kitanda tunacholala kina mchango mkubwa sana katika ubora wa usingizi wetu. Kwa uzoevu wangu binafsi, nilipokuwa ninalala kwenye kitanda laini sana, mara nyingi niliamka nikiwa nimechoka, nikiugua mgongo au shingo. Hii ili nifanya ni anze kufikiria kwa kina ni aina gani ya kitanda inafaa zaidi. Pili, kitanda kidogo kigumu husaidia kuweka mgongo katika mkao sahihi. Madaktari wengi wa mfupa na wataalamu wa afya wanasema kuwa mgongo unahitaji msaada wakutosha wakati wakulala. Kitanda laini sana humfanya mtu kuzama hali ambayo husababisha mgongo kupinda vibaya. Hii inaweza kusababisha maumivu ya mgongo, kiuno na hata kicho. Kwa upande wangu, tangu nianze kutumia godoro, lililo na uimara wa wastani, nimeona tofauti kubwa. Maumivu ya asubui ya mepungua na mwili wangu huhisi mwepesi zaidi. Hata hivyo, sitetei kitanda kigumu sana. Kitanda kigumu kupita kiasi kinaweza kusababisha shinikizo kwenye mabega, nyonga na magoti. Hasa kwa watu wanaopenda kulala ubavuni. Ndiyo maana nasema napendelea kitanda cha kati. Kile kinachotoa msaada lakini pia kinafaraja. Hii unifanya nipate usingizi mzito bila kuhisi maumivu au usumbufu. Sababu nyingine ni afya ya muda mrefu. Watu wengi hudharau umuhimu wa kitanda kizuri, lakini ukweli ni kwamba tunatumia karibu theluthi moja ya maisha yetu tukilala. Kama tunalala kwenye kitanda kisichofaa, madhara yake hujitokeza taratibu. Maumivu ya mgongo kudumu, uchovu wa mara kwa mara, na hata kupungua kwa ufanisi kazini au shuleni. Mimi binafsi na amini kuwa kuekeza kwenye kitanda kizuri ni kuekeza kwenye afya yako ya baadaye. Pia, faraja ya kisaikolojia ni muhimu. Ni kilala kwenye kitanda kinachonipa msaada mzuri, akili yangu hutulia haraka. Nalala usingizi mzito na naamka nikiwa na hisia chanya. Hii unisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, kujiamini na kuwa na mtazamo mzuri wa maisha. Kitanda laini sana hunifanya nijisikie mzembe wakati kigumu sana hunifanya nijisikie kama ni nalala sakafuni. Hivyo, usawa ni jambo la msingi. Kwa upande mwingine, ni muhimu kutambua kuwa mapendeleo hutofautiana kati ya mtu na mtu. Wapo wanapo pendelea kitanda laini kwa sababu huhisi kama wamekumbatiwa na wengine hupenda kigumu sana kwa sababu wamezoea au wanamatatizo maalum ya kiafya. Kwa mfano, wazee au watu wenye uzito mkubwa wanaweza kuhitaji kitanda chenye uimara zaidi. Hivyo, hakuna jibu moja sahihi kwa kila mtu. Kwa kumalizia, napendelea kitanda chakati kuelekea kigumu kidogo kwa sababu hunipa msaada mzuri wa mgongo. Hunisaidia kupata usingizi bora na hunilinda dhidi ya maumivu ya mwili wa muda mrefu. Na amini kuwa kuchagua kitanda sahihi ni uamuzi muhimu unaochangia afya, furaha na ubora wa maisha kwa jumla. Kila mtu anapaswa kujitambua, kusikiliza mwili wake na kuchagua kitanda kinachomfaa zaidi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wakila asubuhi. Asubuhi ni sehemu muhimu sana ya siku yangu kwa sababu huweka msingi wa afya yangu, nguvu na mtazamo wa kila asubuhi. Utaratibu wangu wakila asubuhi umejengwa juu ya kanuni na nidhamu za usafi na lishe bora. Ninaamini kuwa jinsi mtu anavyoanza siku yake huamua kwa kiasi kikubwa mafanikio ya siku hiyo. Kwanza kabisa naamka mapema asubuhi mara nyingi kati saa kumi na moja na unusu hadi saa kumi na mbili. Kuamuka mapema hunipa muda wa kutosha wa kujiandaa haraka. Baada ya kuamka, jambola kwanza ni nifanyalo ni kunwa glasi moja au mbili za maji safi. Hii unisaidia kuamsha mwili, kuboresha mnyengenyo wa chakula na kuondoa uchovu wa usingizi. Pia hunisaidia kuhisi mchangamfu kabla sijaanza shughli nyingine. Baada ya hapo, hufanya usafi binafsi kama kunawa uso kupiga mswaki na wakati mungine kuoga. Usafi hunifanya nijisikie nipo tayari kiafya na kisaikilojia kwanza siku. Wakati mwingine, kabla ya kula, hufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili kutembea kwa dakika chache au kufanya mazoezi ya kupumua. Hii hunisaidia kuamshaomisuli na kuongeza mzunguka wa damu mwilini. Baada ya maandalizi hayo, nafikia sehemu muhimu zaidi ya asubui yangu, chakula cha asubuhi, au kiamshakinywa. Mimi ni mtu ninayedhamini sana kifungwa kinywa kwa sababu huupa mwili nguvu baada ya muda mrefu wa kutokula usiku. Kwa kawaida, hula kifungua kinyo chenye mchanga nyiko wa virutubisho kama vile wanga, protini na vitamini. Mfano wa chakula ninachopenda ni uji, wanafaka, mayai, mkate wa ngano, matunda kama ndizi au embe na kikombe cha chai au maziwa. Sababu ninayachagua chakula cha aina hii ni kwa sababu hunipa mguvu ya kudumu kwa muda mrefu. Nimegundua kuwa nikila chakula kizito au kisicha na virutobisho vyakutosha kama vyakula vya mafuta mengi au sukari nyingi. Uhisi kuchoka haraka na kushindo kuzingatia kazi yangu. Kwa hiyo, nimejifunza kuchagua chakula kinachonijenga badala ya kunithuru. Pia, mazingira ya chakula ni muhimu sana kwangu. Ninapenda kula nikiwa nimetulia bila haraka na bila kelele nyingi. Mara nyingi huepuka kutumia simu au kuangalia televisheni wakati wa kula. Kwa sababu nataka kuzingatia chakula changu na kuupa mwili muda wa kutambua kuwa unapata chakula. Hii unisaidia kula kwa kiasi kinachofaa na kuboresha mnyengenyo wa chakula. Baada ya kula kifungu wa kinywa, huchisikia nikiwa tayari kwa kazi au masomo. Akili yangu huwa wazi, nina nguvu ya kutosha na ninaweza kuzingatia majikumu yangu bila shida. Usharatibu huu umenisaidia sana kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu kwa ujumla. Hata hivyo, si kila siku hua sawa kabisa, kuna siku ambazo muda hua mchache au majukumu huwa mengi. Lakini hata katika hali hizo, hujitahidi angalau kunyo maji na kula kitu chepesi kama tunda au kipande cha mkate kwa sababu najua umuhimu wa kupa mwili kitu asubui. Kuwacha kabisa kifungua wakinyo hunifanya nijisikie dhaifu na kukosa umakini. Kwa mtazamo wangu, utaratibu mzuri wa asubui ni msingi wa maisha yenye afya. Si lazima mtu awe na chakula cha gharama kubwa. Bali ni kuchagua kile kilicho bora kiafya na kufuata ratiba kwa nidhamu. Kila mtu ana mazingira na hali tofauti, lakini jambo la msingi ni kujali afya yako na kuupa mwili wako kile unachohitaji. Kwa kumalizia, utaratibu wangu wa kila asubui unisaidia kuwa mtu mwenye afya njema.